Ndiyo, ninaamini kufanya kazi ya kujitolea ni jambo lenye thamani kubwa, kupitia kujitolea mtu hupata nafsi ya kusaidia jamii, kushiriki maarifa na pia kujijenga binafsi. Hata kama siyo kwa malipo, kazi ya kujitolea hunipa furaha na kuridhika kwa sababu najua nimechangia mabadiliko chanya katika maisha ya wengine. Pia hunisaidia kujifunza ujuzi mpya, kukuza huruma na kuimarisha mshikamano na watu wengine katika jamii.

Nahisi nahitaji kuimarisha zaidi ujuzi wa mawasiliano na usimamizi wa munda. Mawasiliano mazuri hunisaidia kueleza mawazo yangu kwa uwazi, kusikiliza wengine kwa umakini na kujenga mahusiano bora kazini na katika maisha ya kila siku. Pia kuimarisha usimamizi wa muda kunanisaidia kuwa na nidhamu, kuongeza tija na kupanga msongo wa mawazo. Zaidi ya hapo ningependa kuendelea kukuza ujuzi wa kujifunza na kujiboresha kwa sababu dunia inaendelea kubadilika na ni muhimu kuendana na mabadiliko hayo.

Ndiyo napenda sana hadithi za ajabu. Zinakuwa na mvuto wa kipekee kwa sababu zinavunja mipaka ya uhalisia na huniruhusu kuingia kwenye ulimwengu wa mawazo mapana. Kupitia hadithi hzi mambo yasiyoelezeka hupewa uhai na yale yanayoonekana kuwa ya kawaida hubadilishwa na kuwa ya kushangaza. Hadithi za ajabu hunifanya ni tafakari kwa kina kuhusu maisha na nafsi ya binadamu mara nyingi huwa na mafumbo ishara au ujumbe uliojificha unaohitaji kufikiria zaidi ili kuelewa. Hilo ndilo linalonifunza linalozifanya ziwe za kuvutia si hadithi ya kusikiliza tu bali za kutafakari baada ya hapo.

Kinywaji ninachokipenda kunywa asubuhi ni chai ya moto hunisaidia kuamka taratibu na kuanza siku kwa utulivu. Harufu yake na joto lake hunipa hali ya faraja hasa asubuhi kunapokuwa na baridi au kimya. Chai hunifanya na nijisikie nipo tayari kuanza shughuli za kila siku bila haraka. Pia naipenda chai kwa sababu inanipa muda mfupi wa kutulia kabla ya kuingia kwenye pilkapilka za siku kikombe kimoja asubhi kinakuwa kama mwanzo mzuri wa mawazo kinanisaidia kupanga siku na kuanza kwa hali chanya.

Nafanya mazoezi zaidi asubuhi. Asubuhi hunipa nguvu ya kuanza siku nikiwa mchangamfu na mwenye umakini mazoezi ya wakati huo hunisaidia kuamsha mwili kupumua vizuri na kueka hali nzuri ya akili kabla ya kuanza majukumu ya siku. Pia napenda mazoezi ya asubuhi kwa sababu kunakuwa na utulivu na hewa safi. Hakuna kelele nyingi, haraka hakuna na mwili bado hujachoka. Baada ya hapo siku nzima huhisi kuwa nyepesi na yenye mpangilio mzuri zaidi.

Somo nililolipenda shuleni ni Kiswahili. Nililipenda kwa sababu lilinipa uhuru wakujieleza kwa maneno iwe ni kupitia insha, hadithi au mashairi. Kiswahili kilinifanya ni furahie lugha naona uzito, nione uzito wa maneno na kuelewa jinsi lugha inavyoweza kugusa isia na kuyufikisha ujumbe kwa kina. Pia somo hili lilinisaidia kuelewa utamaduni na maisha kwa ujumla. Kupitia na fasihi na hadithi, nilijifunza maadili, mitazamo tofauti ya maisha na namna ya kufikiria kwa upana. Hilo ndilo lililonifanya, lililolifanya Kiswahili kisionekane kuwa somo tu bali kama sehemu ya maisha ya kila siku.

Ninatumia muda wangu wa bure kwa kufanya mambo yanayonipa utulivu na kunisaidia kujijenga binafsi. Mara nyingine. Mara nyingi napenda kusoma vitabu au makala mbali mbali. Hasa zinazo husiana na hadithi, maisha au maarifa mapya. Kusoma hunisaidia kupanua mawazo na kujifanya nijisikie nimetumia muda wangu kwa njia yenye maana. Pia napenda kusikiliza muziki au kutembea kidogo ili kubadilisha mazingira. Wakati mwingine, hutumia muda huo kufikiria malengo yangu kupanga mambo ya badaye au kupumzisha akili tu bila presha. Kwa ujumla, muda wabure ni muhimu kwangu kwa sababu hunisaidia kurejesha nguvu na kujielewa zaidi.

Majira ninayoyapenda zaidi ni majira ya kiangazi. Nayapenda kwa sababu hali ya hewa huwa ya joto na kuna mwanga mwingi wa jua jambo linalofanya siku ziwe na uhai zaidi kiangazi hunipa hisia ya uhuru na nguvu na hufanya iwe rahisi kufanya shughuli nyingi bila kikwazo cha baridi au mvua. Ninakumbuka nilianza kuyapenda mazingira haya kwa sababu ya shughuli nilizokuwa nafanya wakati huo kama kutembea, kukutana na marafiki au kutumia muda nje kufurahia mazingira kiangazi hunipa nafasi ya kuwa hai zaidi kimwili na kiakili na hunifanya nijisikie mchangamfu kwa muda mrefu. Kuhusu hali ya hewa najisikia vizuri zaidi wakati wa kiangazi kwa sababu inanihuruhusu kupanga mambo kwa uhuru, hakuna usumbufu wa baridi kali au mvua zinazotarajiwa. Kwa ujumla, kiangazi hunipa hali ya matumaini, furaha na hamsa, hamasa ya kuendelea na shughuli za kila siku kwa moyo mwepesi.

Ninapowakaribisha wafanyakazi wapya jambo la kwanza huwa ni kuwafanya wajisikie huru na kukubalika. Huwa naanza kwa mazungumzo ya kawaida ni kitambulisha mazingira ya kazi, watu watakaofanya nao kazi na utamaduni wa mahali hapo. Naamini tabasamu lugha ya heshima na ukarimu wa kawaida vinamchango mkubwa sana katika kumsaida mtu mpya na aondoe hofu au wasiwasi wa siku za mwanzo baada ya hapo, huwa tayari kushiriki uzoefu wangu na kuwasaidia pale wanapohitaji msaada. Huwa nawapa nafasi ya kuuliza au kujifunza, taratibu bila presha nikisisitiza kuwa makosa ya mwanzo ni sehemu ya kujifunza. Kwangu kumkaribisha mfanyikazi mpya si jambo la siku moja tu bali ni mchakato wa kujenga uhusiano mzuri kuaminiana na kufanya kazi kama timu moja yenye mshikamano.

Ndiyo, nimewahi kuenda kwenye tamasha la muziki na huwa ni uzoefu wenye msisimko mkubwa. Tamasha linakuwa na mchanganyiko wa sauti nishati na ya watu na hisia za pamoja ambazo ni vingumu kuzipata mahali pengine. Kuona wasanii wakitumbuiza moja kwa moja, kusikiza muziki kwa sauti kubwa na kushiriki furaha na umati wa watu wanaopenda muziki kama mimi, kunaleta hisia ya umoja na uhuru fulani. Kinachonivutia zaidi kwenye tamasha si muziki pekee bali ni mazingira yake. Watu huja wakiwa huru, wakifurahia muda wao bila presha za kila siku, kuna nafasi ya kukutana na watu wapya, kujifunza ladha tofauti za muziki na kuondoka na kumbukumbu ambazo hukaa akilini kwa muda mrefu. Tamasha la muziki linaweza kuchosha akili kimwili lakini kiakili na kihisia huacha mtu akiwa na furaha na nguvu mpya.

Jina la mchezaji bora wa mpira wa kikapu duniani ni Michael Jordan. Hutajwa sana kama mchezaji bora zaidi wa muda wote. Alikuwa na uwezo mkubwa wa kufunga pointi, ulinzi mzuri na akili ya mchezo ya hali ya juu. Alishinda mataji sita ya NBA na timu ya Chicago Bulls. Na alikuwa na mchango mkubwa katika kuufanya mpira wa kikapu upendwe kimataifa. Hata hivyo, kuna pia wachezaji wengine wakubwa sana kama Lebron James. Ambaye anajulikana kwa nguvu, huweza na kucheza nafasi nyingi na uimara wake kwa miaka mingi. Lebron amekua na ushawishi mkubwa ndani na nje ya uwanja na bado anaendelea kucheza katika kiwango cha ju. Kwa hivyo mchezaji bora hutegemea unachota zama zaidi. Mataji, kipaji, kipaji binafsi, uongozi au uhodari kwa mchezo. Kila kizazi kina shujaa wake katika mpira wa kikapu.